Mimi napenda zaidi kuongea kuliko kuandika. Kwa sababu, kuongea hunifanya nijisikie huru na ninaweza kueleza mawazo yangu kwa urahisi. Kijijini, watu hupenda mazungumzo kukaa pamoja na kusimulia mambo ya maisha. Na hilo, limenizoesha kuzungumza. Kuongea hunisaidia kuelewana na wengine, kushirikiana na pia kupunguza mawazo. Ingawa kuandika ni muhimu kuongea hunipa nafasi ya kuelezea hisia zangu papo hapo. Ndio maana nakipenda zaidi.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwenda sehemu nzuri sana. Hasa, nilipotembea maeneo ya mashambani na karibu na maziwa. Mahali pale palikuwa na mandhari, mazuri, hewa safi na utulivu mwingi. Nakumbuka nilifurahia kutembea asubuhi, nikiangalia miti, maji na ndege. Jambo lililonifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Safali ile ilinipa kumbu kumbu nzuri na kunifundisha kuthamini uzuri wa mazingira ya asili. Mpaka leo nikikumbuka mahali pale hujawa na hamu na kusafiri tena.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni ugali na mboga za kienyeji, hasa sukumawiki au kunde. Napenda kukila nyumbani kwa sababu hunikumbusha maisha ya kawaida na ya utulivu. Ugali ukiwa moto na mboga zimepikwa vizuri, ladhaa yake huwa tamu sana na hunishibisha. Nilizoea chakula hiki tangu nikiwa mdogo, maana mama yangu alikua akikipika mara nyingi. Hadi leo nikikila hunipa nguvu na kunifanya nijisikie nyumbani.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya. Ingawa, sio kila kitu hunieleweka mara moja. Mara ya kwanza nikiona simu au kifaa kipya, huanza kwa kuuliza na kujaribu taratibu. Teknolojia hunisaidia kurahishisha kazi, kuwasiliana na watu wa mbali na kupata habari kwa haraka. Hata kijijini, teknolojia imeleta mabadiliko mazuri kama vile malipo ya simu na kusikiliza habari kwa redio au simu. Ingawa wakati mwingine huonekana ngumu napenda kujifunza pole pole kwa sababu teknolojia ni sehemu ya maisha ya sasa.

Mimi hulea nyule zangu mara moja au mbili kwa wiki. Kulingana na shughuli ninazo kuwa nazo. Nikitoka shambani au nikifanya kazi nyingi, nahakikisha naziosha ili zibaki safi. Kule kijijini hatutumii bidha nyingi. Mara nyingi, hutumia maji na mafuta ya asili ili nywele zibaki laini na zenye afya. Kulea nywele hunifanya nijisikie nadhifu na vizuri na pia, hunisaidia kujiamini katika shughuli zangu za kila siku.

Ndio, napenda kukunywa maziwa sana. Hasa maziwa ya asali, ya ng'ombe, yanayokamuliwa kijijini. Maziwa haya huwa matamu na mazito na hunipa nguvu ya kuanza siku. Mara nyingi, huyanywa asubuhi au jioni wakati yakiwa moto kidogo. Nilizoea kunywa maziwa tangu nikiwa mdogo, maana nyumbani yalikuwa inapatikana kwa urahisi. Hadi leo nikinywa maziwa hunikumbusha nyumbani na maisha ya kijijini yenye utulivu.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za Tukio, hasa kwa sherehe au mkutano wa kijamii. Mara nyingi, hununua tikiti mapema ili nijipange vizuri na nisikose nafasi. Nilipofika kwenye Tukio, nilifurahia kuna watu wakikusanyika, muziki ukiendelea na burudani mbalimbali. Kununua tikiti hunifanya nijisikie ni mejiandaa, na pia hunipa hamu ya kushiriki Tukio hadi mwisho. Tukio likiisha kubaki na kumbukumbu nzuri za wakati niliotumia na wengine.

Mafanikio ya timu yakipatikana, mimi husherekea kwa furaha na watu wengine. Tunaezakutana na marafiki au majirani, kupongeza timu na kuzungumza kuhusu jinsi walivyocheza vizuri. Wakati mwingine tunasikiliza muziki, tunacheza na kufurahia ushindi pamoja. Kijijini, hata kusherekea kwa maneno mazuri na kushikana mikono huwa na maana kubwa. Mafanikio ya timu huleta umoja na hutufanya tujisikia kama familia moja.

Mimi ni naamini kampuni kama Microsoft kwa sababu inatoa suluhisho nyingi za kiteknolojia ambazo watu wengi waneza kuzitumia kila siku kama kompyuta, programu za ofisi na huduma za mtandao. Microsoft ni moja ya kampuni kubwa duniani na inahistoria ndefu ya kuleta maendeleo ya kiteknolojia kwa watu na biashara. Pia kampuni zingine kama Apple na Google pia zinajulikana kwa ubunifu, ubora na kumakinika katika teknolojia kama simu, kompyuta, injini za utafutaji na akili ya badia. Kampuni hizi zinafanya kazi kubwa ya kuboresha maisha yetu kwanjia mbalimbali za teknolojia ambazo tunazitumia kila siku.

Mimi hufua nguo mara moja au mbili kwa wiki, kulingana na kiasi cha nguo nilizovaa na shughuli za siku. Huku kijijini, mimi hufua nguo kwa mikono na kwa kutumia sabuni na maji safi, kisha naziweka kambani ili zikauke. Kupata nguo safi kuna nifanya nijisikie vizuri na nadhifu, na pia ni muhimu kwa afya yangu na ya familia. Mimi hufanya kazi hii kwa bidii ili kuhakikisha nguo zangu ziko safi na tayari kwa kuvaa tena.

Kila asubuhi ninapoamka, kwanza mimi hufanya ibada fupi ya kusali na kumshukuru mungu kwa kuamka salama. Kisha, huelekeza kuenda kuoga na kusafisha meno. Baada ya hapo, mimi hupanga shughuli za siku kama kuenda shambani au majukumu mengine ya nyumbani. Mara nyingi, mimi huandaa chai au chakula kidogo na kukaa na familia kabla ya kuanza kazi. Kila asubuhi ni fursa mpya ya kufanya mambo mema na kufanikisha malengo yangu.

Kwanza, ningemshauri afanye kazi kwa bidii na moyo wote. Akjituma ili apate mafanikio. Awe mkweli na mcheshi, awe tayari kujifunza kutoka kwa wengine hata kama ana uzoefu mdogu. Afahamu kwamba, kazi si raisi kila wakati, lakini uvumilivu na subira huleta mafanikio. Pia, endelee kuwasilina vizuri na wenzake na asikate tama hata anapo kutana na changamoto. Kazi ni sehumu ya kujenga maisha, hivyo afanye kila siku kwa moyo na kujitahidi na kujiamini.

Mimi napenda kula ugali zaidi kuliko wali. Hasa, ugali wa mahindi au mtama. Ugali ni chakula kinachonifurahisha na hunishibisha vizuri. Hasa nikikila pamoja na mboga za kienyeji. Wali pia ni mtamu, lakini mara nyingi huwa raisi kuliko ugali na ugali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku kijijini. Ugali hunifanya nijisikie nadhifu na ni chakula kinachonipa nguvu za kufanya kazi nyingi shambani na nyumbani.

Wakati wa jua kali, mimi hupenda kukaa chini ya kivuli kama chini ya mti au paa la nyumba, ili nipate kupumzika na kuepuka joto kali. Mara nyingine, mimi hupanda miti au kutunza bustani ili kusaidia kulainisha hewa. Pia, mimi hupenda kunywa maji ya kutosha na kuepuka shughuli nzito za nje wakati wa mchana. Wakati wa jua kali ni muhimu kujilinda na afya na kuhakikisha nikiwa tayari kwa shughuli baada ya joto kupungua.

Mara nyingi wikendi, mimi hupumzika na kutumia muda na familia yangu. Tunapanga chakula pamoja, kuzungumza na kucheka pamoja. Mara nyingine, mimi hutembea kijijini au kwenda kutembelea marafiki na jamaa. Wikendi ni wakati wakuondoa msongo wa kazi na siku za kawaida na kufuraia maisha kwa amani na furaha. Ni muhimu kutumia wikendi vizuri ili kujianda kwa kazi ya wiki ijayo.

Mimi hulnida faragha yangu mtandaoni kwa kuepuka kushiriki habari nyingi binafsi kwenye mitandao ya kijamii. Ninatamia nywila zenye nguvu na natumia kinga za ziada kama udhibitisho wa hatua mbili. Pia, nashika tahadhari na siangalii vitu visivyojulikana au viungo vya kufikirika ili kuepuka hatari za wizi wa taarifa. Ni muhimu kuwa makini mtandaoni ili kulinda usalama wa taarifa zako na maisha yako binafsi.

Mimi napenda chai zaidi kuliko kahawa. Hasa, chai ya tangawizi au chai ya majani. Chai hunipa nguvu za kuanza kazi na hunifurahisha wakati wa mapumziko. Mara nyingi huliwa na sukari kidogo na mara nyingine kwa asali yake. Kahawa pia napenda lakini mara chache kwa sababu ladha yake ni kali zaidi. Kwa kijijini, chai ni sehemu ya maisha na mazungumzo ya kila siku.

Kazi ni nayo ithamini zaidi ni kazi ya kufundisha kwa sababu inaguza maisha ya mtu mmoja kwa mmoja. Kufundisha hunipa na fasi ya kushiriki maarifa na kusaidia wengine kujenga maisha yao ya baadaye. Nikiwa kijijini au shuleni, inaona furaha kubwa ninapo waona wanafunzi wakielewa na kufanikiwa. Kazi hii ina nifundisha subira, moyo wa kujituma na upendo kwa jamii. Yemana nayona kama kazi ya heshima na yenye maana kubwa sana.

Asubuhi mara nyingi, mimi hula chai ya maziwa pamoja na mkate au viazi vya kuchemsha. Wakati mwingine, mimi hula uji hasa nikiwa kijijini kwa sababu hunipa nguvu ya kuanza kazi za siku. Chakula cha asubuhi hunisaidia kuwa na nguvu na umakini katika shughuli zangu. Nilizoea kula hivi tangu nikiwa mdogo na hadi leo ndicho chakula kinachonifanya nijisikie tayari kwa kazi za mchana.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, kwanza hujaribu kueleza tatizo langu waziwazi kwa wenzangu au msimamizi. Naamini kwamba msaada si udhaifu, bali ni njia ya kujifunza na kufanya kazi kwa ufanisi. Mara nyingi, tunakaa pamoja, tunashauriana na kupata suluhisho linalofaa. Kwa kufanya hivyo, kazi huendelea vizuri na uhusiano kazini hubaki mzuri.

Mara nyingi, nasikiliza muziki wa injili na nyimbo za asili za kiafrika. Muziki huu hunipa amani ya moyo na hunifanya nijisikie karibu na maisha ya kawaida ya kijijini. Nyimbo za injili hunitia moyo na kunikumbusha kushukuru. Huku muziki wa asili, hunikumbusha utamaduni na sherehe zetu. Husikiliza nikiwa nyumbani, nikifanya kazi au nikihitaji kupumzisha mawazo. Muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi hasa wakati nina muda wakupumzika. Kuchora hunisidia kueleza mawazo na hisia zangu kwa njia rahisi na ya kufurahisha. Nikiwa kijijini, napenda kuchora vitu vya mazingira kama miti, nyumba na watu. Kupaka rangi hunifanya nijisikie mtulivu na hunipunguzia mawazo mengi. Ingawa si mtaalamu kufanya hivi hunipa furaha na kunisaidia kutumia muda wangu vizuri.

Kinacho nifanya nicheke mara nyingi ni mazungumzo ya kawaida na marafiki au familia. Wakati tunaka pamoja, tukisumulia hadithi za maisha, makosa ya zamani au matukio ya kuchekesha, hujikuta ni kicheka bila kujizuia. Pia watoto wakicheza na kusema mambo yao ya kipole, hunifurahisha sana. Kicheko hunipunguzia mawazo na hunifanya nijisikie mwepisi moyoni. Kwangu, kucheka ni dawa nzuri ya kuondoa msogo wa maisha ya kila siku.

Napenda kwenda madukani asubuhi au mwapema jioni wakati watu hawajawa wengi sana. Wakati huwa naweza kununua vitu kwa utulivu bila haraka. Asubuhi hewa huwa safi na wafanya biashara huwa tayari kwa hudumia wateja. Mapema jioni pia ni vizuri kwa sababu bado kuna mwanga wa kutosha. Kwangu, kuchagua wakati mzuri wakwenda madukani, kunisaidia kuokoa muda na kuepukana na msongo mano.

Mara nyingi napata habari kupitia redio, hasa asubuhi na jioni. Radio ni muhimu sana kijijini kwa sababu inafikisha habari haraka na kwa lugha rahisi. Pia wakati mwingine, mimi hupata habari kupitia simu kama kusoma ujumbe au kusikiliza matangazo mafupi. Habari hunisaidia kujua kinachoendelea nchini na duniani na kunifanya niwe tayari kwa maamuzi ya kila siku. Ndio maana napenda kufuatilia habari mara kwa mara.

Ndio, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu, hasa biashara dogo dogo kama kuuza mboga au vyakula. Kupata biashara yangu, kunanipa uhuru wa kifedha na kunisaidia kusaidia familia yangu. Ingawa si rahisi kuanza biashara, ninaamini kwa bidii na subira, ndoto inaweza kutimia. Pia napenda kujifunza zaidi kuhusu biashara ili niweze kufanikisha malengo yangu kwa haraka.

Mimi napenda kuvaa nguo za kawaida na za starehe. Hasa, nguo za kitamaduni au za kijijini kama leso na kitenge. Nguo hizi hunifanya nijisikie huru na zinapendeza kwa hali ya hewa ya kijijini. Pia napenda kuvaa nguo rahisi za kila siku ambazo zinanisaidia kufanya kazi za nyumbani au shambani kwa urahisi. Kijijini nguo siyo za garama kubwa bali ni za kufaa na kuendana na maisha ya kila siku.

Mimi hufanya mazoezi ya kila siku kwa kukimbia au kutembea kwa kasi. Mara nyingi, hufanya mazoezi haya mara tatu hadi mara nne kwa wiki. Hasa asubui au jioni, wakati hewa ni safi na baridi kidogo. Mazoezi hunisadia kuwa na afya jema na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Baada ya mazoezi, najisikia vizuri na moyo wangu hupiga kwa furaha na mawazo yangu huwa safi zaidi. Mazoezi pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya niwe na nguvu za kufanya kazi za kila siku.

Kumbu kumbu ya kutisha ninayo ni hile ya wakati nilipo kumbwa na dhoruba kubwa kijijini. Mvua kubwa na upepo mukali vilisababisha miti kunyang'anywa na nyumba kugongwa. Nilihisi hofu sana kwa sababu maisha yalikuwa hatarini. Hata hivo, tukasaidiana kijijini na kuimarisha nyumba na kuokoa walio poteza vitu. Kumbu kumbu hii ilinifunza umuhimu na umoja na kujiada kwa hali za dharua.

Kujua kuna mkutano, mimi huanza kwa kusoma mada au taarifa zitakazo zungumzwa. Hupanga mawazo yangu na kuandaa maswali au maoni niliyoweza kuwa nayo. Pia huchukua muda wa kupumzika ili kuwa na akili safi wakati wa mkutano. Najiweka tayari kwa kuvaa vazi ya heshima na kufika mapema ili kutochanganyikiwa. Kwa njia hii, nashiriki kikamilivu na mkutano hufanyika kwa utulivu na mafanikio.

Mimi nahisi wasilisho ni jambo muhimu, ingawa wakati mwingine hunipa wasiwasi kidogo. Kusimama mbele ya watu na kueleza mawazo, kunahitaji ujasiri na maandalizi. Nikijiandaa vizuri na kuelewa ninachowasilisha, hujiskia huru na kujiamini zaidi. Wasilisha hunisaidia kujifunza kuzungumza wazi, kusikiliza wengine na kubadilishana mawazo. Kwa ujumla, naliona wasilisho kama njia nzuri ya kujifunza na kukua kazini au shuleni.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki. Mara nyingi nafanya mazoezi asubuhi au jioni kama kukimbia kidogo, kutembea kwa kasi au kufanya kazi za nyumbani. Mazoezi hunisaidia kuwa na afya njema na kunipa nguvu za kuendelea na shughuli za kila siku. Baada ya mazoezi najiskia mwepesi mwilini na akili huwa tulivu zaidi.

Ndio, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki mara chache. Tamasha huwa na watu wengi, muziki wa moja kwa moja na furaha tele. Nilifurahia kuona wasanii wakitumbuiza na watu wakicheza kwa moja bila ubaguzi. Ingawa kelele huwa nyingi, hali ya umoja na burudani hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Ni uzoefu mzuri unaobaki akilini kwa muda mrefu.